Napenda mkate wa ngano kwa sababu ni wenye afya na hunisababishia kuwa muda mrefu. Pia napenda mkate laini na maziwa kwa kunifungua kinywa hasa ukiwa na chai wa na au siagi mkate mzuri hunifanya nifurahie kula na kunipa nguvu kwa siku.

Chumba changu chakulala ni cha ukubwa wakati. Siki kubwa sana wala kidogo. Kuta zina rangi nyepesi inafanya chumba kionekane safi na tulevu. Kitanda changu ni cha kustarehesha hunipa usingizi mzuri usiku. Kutoka dirishani naweza kuona mazingira ya nje na mwanga wa asili kitu kinacho penda zaidi chumbani ni utulivu wake kwa sababu hunifanya nijihisi amani na kupumzika.

Ndiyo huwa naweka picha chache mtandaoni hasaa zile za matukio maalum au kumbukumbu nzuri hata hivyo huwa makini na faragha hivyo siweki picha zangu zote napenda kushiriki kwa kiasi tu na watu ninaowaamini wakaribu.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu ni maadili mema na kuhishi kwa haki. Dini hunifundisha kuwa na heshima, huruma na upendo kwa wengine. Pia hunipa mwongozo kwa kimaisha, amani ya moyo na nguvu kubalikana na changamoto kwa imani na subira.